Kwa kawaida, mimi huwa nafua nguo maramoja kwa wiki tu siku ya jumamosi. Kwa sababu siku ya jumamosi huwa sielekei kazini, huwa nikona nafasi na muda wa kufua nguo zangu zote za wiki. Pamoja na kupanga kufua nguo za wiki ijayo. Ili niwe na wakati mufti wa kupanga kazi yangu. Hivo mimi nafua nguo maramoja tu kwa wiki siku ya jumamosi.

Kama mkaazi wa Kenya, ninapenda sana kuenda katika jimbo la pwani, katika kaunti ya Mombasa, ikipakana na kaunti ya kilifi pamoja na kaunti ya kwale. Na ninapenda kuenda sana pwani, ili kuenda kuvutiwa na mandhari ya bahari ya hindi. Na pia napenda kuenda pwani kuwa huwa kuna joto wakati ambapo mahali kwingine huku kenya kuna baridi katika msimu wa baridi mimi husafiri kuenda mombasa ili kupata lile joto na pia kuweza kuogelea baharini pamoja na kukunywa maji ya madafu na pia kununua nazi bahazi na pia napenda kuenda pwani kwa sababu ya pwani kuna warembo wazuri sana wasichana wazuri sana ambao mimi nawapenda sana.

Ninapendelea sana kuwasiliana na watu kwa njia, kupitia njia ya kupiga simu. Hiyo ndio napendelea sana kuwasiliana na watu. Lakini mawasiliano ambayo natumia ni pamoja na kutuma ujumbe. Na pia wakati, nikiwa kazini, natumia barua pepe. Na ninapoongea na marafiki wangu wa kitambo na kuwasiliana nao kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook na WhatsApp, ili kutuma ujumbe wangu kwa haraka. Lakini kwa mara nyingi sana mimi napenda sana kuwasiliana kwa kupiga simu.

Mimi kama mwanaume siwezi kuvalia sketi, ninapendelea kuvalia suruali kwa kuwa sketi ni wanawake, lakini kwa wanawake napendelea pia wakivalia wanawake wakivalia suruali kwa kuwa suruali inafanya wanapendeza ya onyesha miguu yao mizuri, lakini mimi napendelea suruali kwa sababu mimi ni mwanaume.

Mimi sipendi kutembea sana msituni. Kwa kuwa msituni, unapotembea wakati mwingi, unaweza kupatana na wanyama wa pori. Ama pia siku hizi magenge ya wezi huwa yamejificha kule msituni, uneza jipata ukitembea msituni na ukapatana na genge la wezi kwa kuwa hakuna, huwa hakuna watu wengi wanaotembea msituni. Unajipata uko peke yako, genge la wezi wanakuvamia na wanakupora. Na masaa saa zingine wanaua watu katika msitu. Na pia sipendelei kwenda msituni kwa kuwa naweza patana na wanyama pori. Kama vile nyoka, kama vile nyoka ambao wanaeza kukuuma ndio.

Wakati wa usiku, ninapokuwa nimetulia inje katika uwanja wangu, huwa ninapenda sana kuangalia nyota kule juu angani. Kwa kua kuangalia nyota huwa huwa inakupa msisimuko fulani, kwanza ukiwa na familia yako mkiangalia. Ju kwa kuwa pia huwa tunajua kuwa kwa kifikra zetu za kiAfrika nyota huwa na alama ya kuonyesha ya kuwa mambo yanaendelea sawasawa na unaweza kuongelesha nyota ukaambia nyota unavyotaka maishani mwako. Na hivo ivo ndo fikra zetu hua napenda sana kuangalia nyota wakati wa usiku lakini sio kila siku.

Siku yangu ya kuzaliwa ni tarehe ishirini na tatu mwezi wa tano. Mimi husherehekea siku ya kuzaliwa kila mwaka tangu ututoni huwa na shiriki siku yangu ya kuzaliwa. Huwa naanza siku kwa kuenda kanisani kumshukuru Mungu kwa mwaka ambao amenijalia. Baada ya hapo nakunywa stafftahi pamoja na familia yangu hio siku huwa tunapika mambo matamu matamu. Kawaida tumezoea kula stafftahi na chai pamoja na mayai na mkate inapofika siku yangu ya kuzaliwa. Huwa naandaa samosa pamoja na keki pamoja na mikate pamoja na soseji. Na huwa napenda sana kusherehekea na familia pamoja na marafiki wakati mwingine ambapo sipo karibu huwa nasherehekea tu pekee yangu kwa mfano nikiwa mbali na nyumbani. Na nikikumbuka siku yangu ya kuzaliwa ambayo iliofana zaidi. Ilikuwa ni mwaka wa elfu mbili na ishirini. Wakati ambapo kulikuwa na corona. Kila mtu alikuwa nyumbani hivyo basi niliweza kujumuika na jamaa pamoja na jamaa yangu pamoja na familia yangu yote tukaweza kufanya sherehe sote kwa pamoja kwa kuwa hadi wa leo hatujawahi weza kupatana tufanye sherehe kama hiyo iliyofana keki ambayo huwa napenda sana mimi ni keki ya chocolate ambayo huitwa black forest wakati wa sherehe yangu za kuzaliwa. Huwa naipenda sana kwa kuwa inakuwa na matunda ndani, matunda, pamoja na chokoleti. Na huwa sipendelei sana kupokea zawadi, lakini huwa mtu akiniletea huwa na furahishwa sana. Na zawadi niliopewa, nishawahi kupewa ni zawadi ya simu ya rununu. Na ningependa zawadi ya gari siku moja kutoka kwa bibi yangu akifanikiwa.

Mimi napendelea sana msimu wa baridi kwa kuwa msimu wa joto hua inakausha mimea, msimu wa joto huwa inafanya unaharibika ngozi, huwa napenda sana msimu wa baridi kwa kuwa kukiwa na msimu wa baridi pia naweza kuvalia nguo zangu nzito, viatu vyangu vizuri. Kwa kuwa wakati kuna joto, huwezi valia nguo zile mzuri mzuri na viatu pia. Kwa kuwa unapata inabidi, unavaa viatu vya wazi. Na kuvalia kama kanga, badala ya kuvalia kaptura ama trouser. Ndiyo, napenda sana msimu wa baridi.

Kwa kawaida, mimi hulala kwanzia saa tatu usiku, mpaka saa kumi a subuhi. Hivyo na lala kwa takribani, masaa masaba. Na huwa na lala kwa masaa masaba, ili niweze kupaku kuwa na usingizi mwema, na niweze kuwa na nguvu inapofika asubuhi ya kutekeleza kazi ya hiyo siku. Mimi na lala kwa masaa masaba tu.

Ndiyo, nimewahi kutembelea mito pamoja na maziwa huku nchini Kenya. Nimeweza kutembelea mito kadhaa kwa mfano mto enkare kule Narok. Nimeweza kutembelea mto yala. Nimeweza kutembelea river nyando kule kisumu county. Ndiyo, na pia nimeweza kutembelea maziwa kwa mfano ziwa elementaita kule Nakuru county, na ziwa Nakuru pia kule Nakuru County. Ziwa la Nakuru linajulikana kwa ndege ambaye anajulikana kama Flamingo na mimi kama mkazi wa jimbo la siaya, nimeweza kutembelea ziwa Victoria kwa mara nyingi sana. Ziwa Victoria natembea ili nimeweza kuenda uko, nikanunua samaki. Kwa sababu uvuvi ndio inaleta mapato katika jamii ya waluo sana. Nimetembelea pia ziwa naivasha.

Mimi ninapenda mazoezi, ila sijawai kufanya mazoezi ya yoga, kwa kuwa siyaelewi kabi, siyaelewi kamwe, yoga nimekuja kuigundua nikiwa mtu mzima, nilipokuwa nikiwa kijana nikimea sikuwahi ona mazoezi ya yoga, mazoezi ya yoga nimefanya kuyajua nikiwa mtu mzima, kwa kuwa huku Kenya watu walikuwa wanaona yoga kama ni zoezi la watu ambao wamefanikiwa maishani. Watu ambao wako katika hadhi ya juu ila yoga siku hizi naona yafanywa na kila mtu lakini mimi sijawahi kufanya yoga.

Kwa kawaida, mimi huwa nikitoka kazini, huwa natoka kazini mwendo wasaa kuminamoja jioni, na baada ya kutoka kazini, nikifika nyumbani, huwa nafika nyumbani kama nimechoka sana. Na wakati nimefika nyumbani, huwa uchovu huu ufanya huwa nina hamu ya kulala, lakini huwa silali mpaka mwendo wa saatatu siku. Kwa kuwa saa tatu usiku inafanya inapata wakati nisha nishakula chakula cha jioni nimeshaomba. Hivyo mimi hukaa macho hadi saatatu usiku kabla ya kulala.

Kawaida kila usiku kabla ya kulala, baada ya chakula cha jioni, huwa ninapatana na mke wangu, tunaongea tunatafakari ya siku, yaliyotendeka kwa siku, alafu kisha tunapanga mambo ya siku ijayo, ikiwa ni kazi pamoja na vitu vingine vya nyumbani, ndio huwa namuaga mtoto wangu na kumwambia alale salama. Alafu baada ya hapo ninakunywa chai yangu ya tangawizi. Baada ya kunywa chai yangu ya tangawizi tunasoma bibilia. Kisha tunaomba. Alafu baada ya hapo tunalala.

Wakati mwingi sana sana kutoka siku ya jumatatu mbaka siku ya ijumaa huwa sipo nyumbani na wakati huu ambapo siwa siko nyumbani. Wakati wa chakula cha mchana, ap hiyo ni wakati wa saa saba hu huwa wakati mwingi huwa naenda kununua chakula katika kwa mama ntilie, kuna mama ntilie hapo nje ya ofisi ambaye anauza vyakula vya bei bei mzuri. Kwa mfano chapati, maragwe, chapati, maragwe, wali, nyama, utumbo. Mimi huwa napenda sana kula katika mama ntilie kwa kuwa chakula chakula chakula chake huwa safi na huwa lenye ladha nzuri sana.

Mimi huwa sipendi kuogea maji ya moto kwa kuwa mahali ninapoishi, huwa kuna joto jingi sana. Hivyo ukianza kuwa ukioga na maji ya moto, unaanza kutoa jasho, unaanza kusikia joto sana mwilini. Mimi huwa napendelea sana kuoga kwa maji ya baridi kwa kuwa huku kuna joto. Ukioga nikioga na maji ya baridi huwa inapoesha mwili wangu kutokana na joto jingi.

Kuna vifaa vingi vya teknolojia ambavyo vimeweza kuundwa kwa wakati huu na kwa wakati uliopita. Ila mimi siwezi kukaa bila simu yangu ya mkononi. Kwa kuwa, simu yangu ya mkononi ndiyo inakila kitu. Iko na mambo ya mawasiliano programu za mawasiliano. Simu yangu ya mkononi ni redio. Simu yangu ya mkononi ya piga picture. Simu yangu ya mkononi ndiye television. Simu yangu ya mkononi ndiyo tarakilishi. Simu yangu ya rununu ndio natumia pia kufanya hesabu pamoja na kuangalia kalenda. Siwezi kuishi bila simu.

Ninapokuwa kazini mara nyingi wakati wa mchana, wakati wa chakula cha mchana, huwa nimependelea sana kukula ugali, ugali kwa nyama kwa mboga ya kiasili. Huwa napendelea sana kula ugali kwa nyama kwa mboga ya kiasili. Ili niweze kupata nguvu ya kuendelea na kazi wakati wa kwanzia saa nane naingia kazini na kuendelea na kazi mpaka saa kumi na moja jioni.

Mimi ninapenda harufu kadhaa. Kwa mfano wakati unapo oka keki ama mkate kuna ule harufu unaotoka maarufu mzuri sana. Na pia mimi napenda harufu kutoka kwa mauwa. Mauwa kama vile waridi. Na pia ninapenda sana harufu nzuri inayonivutia ni harufu kutoka kwa manukato mbali mbali. Kwa mfano manukato ninayopenda sasa wakati huu unatumia manukato unaoitwa Sovaj Sovaj kutoka kwa Dior. Ninapenda sana harufu hiyo kwa sababu harufu hiyo inapendeza. Na harufu hiyo unapotumia kama mwanaume inavutia watu. Ninapenda sana harufu ya hiyo manukato sana. Huwa naitumia kila siku ninapoenda kazini, ninapo ingia kanisani. Huwa napata sana kusisimuka na pia watu wanapendezwa sana na harufu ya manukato yangu.

Mimi ndoto yangu kubwa zaidi katika dunia hii, nina ndoto ya kupanua biashara yangu na kukuwa na biashara kubwa inayoweza kuajiri takribani watu kama mia moja. Ili niweze kukuza uchumi na kuongeza ajira katika nchi yetu tukufu la Kenya. Pamoja na kutafutia watoto wangu maisha ya mbeleni ninapo kuwa katika uzeeni mwangu na wakati ambapo sitakuwa duniani ndoto yangu kubwa kabisa ni kukuwa na biashara kubwa sana inayoleta fedha nyingi ili niweze kusaidia pia na watu na kuweza kulipa kodi katika nchi yetu ya Kenya.

Ndiyo, mimi huweka picha zangu mtandaoni kwa huwa natumia huwa naweka picha zangu pale katika whatsapp kwa status ya whatsapp na pia katika Facebook. Na pia ninaweka picha zangu sana sana katika instagram. Mara kwa mara katika instagram, katika story na pia katika ukuta wangu wa instagram. Na huwa napenda sana kupiga picha ndo maana huwa nikipiga picha naweka picha zangu mtandaoni mara kwa mara.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari, bahari ya hindi, kule Mombasa, Kenya, na pia nimetembelea county ya kilifi, pamoja na county ya kwale, nimeweza kuogelea katika bahari, nimeweza kuona mandhari mzuri ya bahari, katika ufuo wa bahari kama kule nyali na kule diani, pamoja na malindi, nimeona bahari kwa mara mingi sana. Huwa wakati ninapokuwa na kila mara moja kwa mwaka huwa najitahidi sana kuenda baharini kuogolea na kutazama mandhari ya ufuo wa bahari.

Likizo yangu ya ndoto, mahali ningependa sana kutembea. Ni mahali kuingi sana kama vile Dubai, Bali. Ningependa sana kutembelea haya maeneo kwa kuwa yana maandhari ya kupendeza na pia yana teknolojia ya kisasa kwa maisha ya watu ambao naishi wakati huu. Na mji wa Dubai ningependa sana kuenda. Kukua pia kuna watu kutoka sehemu mbali mbali duniani wambao wako kule wa Pakistani, wa Amerika, wa Nigeria, wa Kenya, wa Tanzania. Na wakati ni kitaka kuenda Dubai, ni nataka kuenda Dubai kuenda kuona baju halifa, ni jengo ambalo ni refu sana zaidi duniani, na pia ningependa kuenda dubai kwa kuwa kuna napenda sana manukato na manukato kule dubai yauzwa kwa bei nzuri bei ya chini na ningependa na pia ningipenda kuenda pamoja na Bali, kule Indonesia. Ndiyo, ndo nipate kuweza kupomzika na kutembea duniani na kuona maandhari mazuri.

Singependelea sana kurudi katika ujana wangu kwa kuwa wakati wa ujana wangu niliyafanya yale nilioyafaakufanya. Hivi sitaki kurudi katika ujana wangu. Singependelea sana kwa kuwa nilikuna makosa ambayo niliyafanya ambayo nilijifunza kutoka kwa makosa yangu. Singe penda kurejelea. Wakati sasa huo nimekua mtu mzima nimeweza kujifunza makosa yangu na nika rekebisha makosa yangu singependa kurudi katika ujana.

Tangu ni nunue simu yangu. Nimetumia simu nyingi kwa tangu ni nimetumia simu kadhaa. Simu ya kwanza nilinunua mwaka wa elfu mbili na saba simu imenisaidia kufanya vitu vingi kitambo ilikuwa simu haikua na vitu vingi ilikua tu kutuma ujumbe na kumpigia mwenzako simu. Na teknolojia imeendelea kuzidi. Teknolojia imezidi hivi sasa tuko katika simu za kidijitali ama ile tunaita smartphone na simu hizi size na kila kitu. Mimi katika simu yangu huwa natumia kupiga. Lakini ninachotumia simu zaidi zaidi sana ni pale Whatsapp kwa kutuma ujumbe na kutuma video call pamoja na kutuma picha pamoja na kanda za video.

Ndiyo, mimi huvalia miwani wakati wa mchana, wakati ambapo jua ni kali, wakati ambapo miale ya jua ni kali sana, kwa kuwa miale ya jua ya huwa inafanya machozi kutoka machoni mwangu yanaanza kutiririka. Mimi huvaa miwani wakati wa jua kali tu huwa sivai miwani kila wakati. Navalia miwani ambapo kuna kuwa tu na jua kali pekee yake.

Chumba changu cha kulala. Niko na katika nyumba yangu niko na vyumba vitatu vya kulala. Moja ni yangu na mke wangu alafu hizo zingine nyingine ni ya mtoto. Halafu chumba cha tatu cha kulala ni cha mgeni ama tunaita guest room na mara mingi mimi huwa nalala tu kwa chumba changu na mke wangu chumba changu ni kubwa kidogo. Kikona chumba changu cha kulala, kikona kila kitu ndani, kikona jikoni ndogo, na pia ikona choo pamoja na bafu ndani ya chumba hichi changu. Na chumba changu kuu hunifurahisha sana kwa kuwa ninapotoka kazini hapo ndiyo naweza kutulia na kufikiria na kumalizia kazi iliyo weza kubaki. Ninapukuwa katika chumba changu, ninakuwa na amani, kukua huwa na cheza mziki, nina densi bila uoga, na furaha. Na chumba changu kina kuta za rangi ya samawati. Na nilichagua rangi hii kwa kuwa inaambatana, pamoja na zulia zangu za samawati. Kitanda changu ni cha futi sita kwa futi sita, kinacho weza kutoshea mimi pamoja na mke na mtoto wangu mdogo. Na chumba changu ninapo kuwa ndani, ninapo chungulia nje, ninaweza kuona mandhari ya nje, kwa kuwa nimepanda maua katika bustani. Na pia kuna miti ya ambayo nikifungua dirisha wakati wa mchana ninapata hewa safi kutoka kwa mti wa miti nilio panda. Ninachokipenda sana chumbani kwangu ni sehemu ya bafu huwa nimewekelea bafu ya ambayo iko na jacuzzi pale, jacuzzi na bathtub. Huwa wakati pale tumetulia na mke wangu usiku, tunaingia kwenye bathtub, kwenye maji ya moto tunapiga gumzo, tunakunywa wine na tunapiga gumzo na tunapendelea sana hicho chumba sana juu tumependa kukaa hapo mimi na mke wangu hiyo ndio chumba changu.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege, nimewai kusafiri kwa ndege. Mara kadhaa, mara ya kwanza kusafiri kwa ndege, nilikuwa ningali bado kijana mdogo mchanga wa miaka tisa na nilisafiri kwa ndege ambayo ilikuwa ikiitwa flamingo airlines kutoka nairobi na kuelekea kisumu. Mara ya pili nilipopanda ndege, nilipanda ndege kutoka kaunti ya Mombasa kuenda katika kaunti ya Nairobi nilikuwa nasafiri mwendo wa mchana na napenda kusafiri kwa ndege kwa kuwa nikisafiri na ndege huwa unafika kwa masaa machache sana kwa sababu kama ukitumia gari la kawaida, ukienda kutoka Nairobi kuenda kisumu, utatumia mwendo wa masaa saba njiani. Lakini unapopanda ndege, unatumia muda takribani dakika arubaini na tano na umefika. Hivi nimezoea kupanda sana ndege. Nimepanda ndege mara moja kila mwezi nikisafiri.

Mimi napenda chakula chenye mafuta halisi. Siwezi sema chakula kisicho na mafuta. Napenda chakula iliyo pikwa na mafuta ya kama vile mafuta ya nazi, mafuta yale ambayo ya na afya, mafuta ya nazi, mafuta ya olive na mafuta ya kutoka kwa nyama ya ngombe ama nyama ya mbuzi. Si mafuta ambayo imetengenezwa katika kampuni. Lakini sipendi iyo mafuta ambayo imetengenezwa kwa kampuni. Napenda chakula chenye mafuta ndiyo. Lakini mafuta ambayo yana afya.

Mimi ninafahamu sana majirani wangu. Niko na majirani wengi sana. Niko na majirani ambao tunapakana nao katika boma zetu. Na pia kuna majirani ambao ni wa nje ambao hatujapakana. Lakini tuko katika estate moja ndio. Mimi nawafahamu majirani wangu wote. Huwa majirani huwa huwa tunasaidiana wakati ambapo kuna shida. Wakati ambapo mtu ambaye ana msiba ama wakati mtu ana shida fulani. Anahitaji kufanyiwa mchango fulani fulani labda ya afya, msiba, shule. Napenda sana majirani wangu. Na pia huwa tunashirikiana na majirani. Wakati wa maombi pamoja pia na wakati wa sherehe. Tunaposherehekea, huwa tunasherehekea pamoja na majirani pia ili tuweze kuishi vyema kama majirani na usalama.

Mimi nimezaliwa mwaka wa elfu moja na mia tisa na tisini na tano. Nimezaliwa katika mji wa Nairobi, hiyo ni miaka thelathini iliyopita. Na mji wa Nairobi nilizaliwa katika mtaa ambao ulikuwa unaitwa Huruma, nilizaliwa na kulelewa katika mtaa wa Huruma, mbaka nikafiga katika chuo cha msingi ambapo nikahamia na kuenda katika mtaa wa Kayole. Na nilipokuwa mdogo. Nilikuwa nimependa sana kucheza katika shule. Na nilipokuwa katika mtaa wa kayole ndio nilijifunza, kucheza mchezo wa, mchezo wa video kwa katika duka moja la computer pale Kayole. Na siwezi kusahau kwa kuwa tuli nilikuwa na marafiki wengi sana. Na nilipokuwa mtoto nilikuwa mtundu sana katika mji wa Nairobi. N akinachofanya Nairobi kinakuwa mji maalum, Nairobi iko na watu wengi. Iko na watu kutoka kabila mbali mbali, na iko na watu pia kutoka nchi mbali mbali wanaofanya kazi na kuishi katika mji wa Nairobi. Hivi sasa nilipozeeka nili nilihamia katika mji wa kajiado, katika mtaa wa kitengela. Na kinachonirudisha Nairobi wakati mwingi ni kufika katika mji wa Nairobi. Kwa kuwa Nairobi ni mji ambao ume unakaa mji wa kisasa.

Mimi napenda hali ya hewa ambayo hakuna baridi hakuna joto, ni mawingu tu ambao yanatanda angani na jua ile mvua ile ya masika, na mvua ya masika ili niweze kupanda mimea yangu, huwa napenda sana hali ya anga iliyotulia, hakuna jua, hakuna mvua, hakuna joto, hakuna baridi, hapo tu katikati na kulipo wakati ambapo kuna mawingu.

Mimi katika nyumba yangu, niko na vyumba kadha, niko na sebule, niko na veranda, niko na jikoni, niko na bafu choo, na vyumba vya kulala, vitatu, pamoja na sehemu ya maankuli, pamoja na gereji ya gari moja. Na katika chumba changu, katika nyumba yangu, ninapenda sana sebule. Kwa sebule ndiyo tunakaa kila mtu, familia yote, wageni wakija wanapokelewa katika sebule. Katika sebule pia ndiye kuna televisheni ambapo tunaona televisheni pamoja na familia tunatizama televisheni. Na katika sebule pia ndiyo tunakaa, tunapiga gumzo. Wakati mwingine tunakulia katika sebule. Na napenda sana nikiwa katika sebule. Wakati mwingine usingizi pia ikinishika, ninalala tu katika sebule langu.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia, lakini siwezi kupitisha siku kama mbili ama tatu. Siku moja ninaweza kwa kuwa wakati mwingine, ukikaa mbali na teknolojia, unatathmini maisha yako, unafikiria, unapanga malengo yako, inafanya pia unakuacha kuwa na visumbufu, kama ni kazi utafanya, kama ulikuwa upalilie ama ulikuwa na lengo fulani la kutekeleza. Bila teknolojia ni rahisi sana utatekeleza kwa kuwa hakuta kuwa na visumbufu. Ndiyo.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano kadhaa tangu utotoni. Nimeweza kushiriki mashindano ya kielimu, kama vile kushindana kufanya hesabu. Nimewahi kushiriki katika uimbaji. Nimewahi kushiriki katika mashindano ya mpira wa kadanda. Nimewahi pia kushiriki katika mashindano ya sayansi katika chuo kikuu. Nimeweza kushiriki mashindano kadhaa, kadhaa.

Kila asubuhi ninapo amka, huwa naamka mwendo wa saa kumi asubuhi, wakati ninapo amka, kitu cha kwanza ni kupiga magoti na kumshukuru mwenyezi mungu kwa siku mpya ambayo amenijalia, baada ya hapo ninapiga msuwaki, na baada ya kupiga mswaki, nina chenda jikoni, ninachemsha kahawa yangu ilio na tangawizi, alafu naikunywa ili niweze kuchangamsha mwili, nipate joto mwilini kidogo. Baada ya kunywa kahawa ninafanya mazoezi kwa dakika thelathini. Baada ya kufanya mazoezi kwa dakika thelatini, ninaingia bafuni. Kisha ninaoga, kisha ninaoga. Baada ya kuoga, ninaenda na unda staftahi yangu. Chai ya maziwa, pamoja na mayai, pamoja na viazi alafu, baada ya hapo, ninaingia kazini mwendo wa saa mbili asubuhi.

Wakati wa baridi kali, kule nyumbani wakati wa baridi kali, wakati wa asubuhi na jioni, huwa nawasha jiko, huwa nawasha jiko ili kupata joto chumbani mwangu na katika nyumba yetu. Na jambo la pili ninachofanya ni kuvalia nguo nzito nikiwa nje nikitoka navalia nguo nzito sana pamoja na viatu na pia ninapokuwa nyumbani wakati wa baridi huwa najiongezea blanketi ya juu ili kufukuza baridi. Kwa kuwa, kunapo kuwa na baridi, huwa tu napatwa na magonjwa mengi.

Ndiyo, mimi hununua vitu mtandaoni, lakini vitu ambavyo ninavinunua mtandaoni ni vitu ambavyo ni vizito, vitu ambavyo siwezi vibeba kivyangu, lakini vitu ambavyo nina uwezo wa kuvibeba kivyangu huwa naenda mbaka katika taasisi ambayo inauza hiyo bidhaa najichukulia mwenyewe. Lakini kama bidhaa ni mzito kwa mfano viti, kwa mfano vyuma, kwa mfano viti, vyuma, huwa na nunua mtandaoni, kwa kuwa ukinunua vitu mtandaoni huwa unapata huduma ya kuletewa mpaka nyumbani mwako.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Nimependa sana kubuni mambo mapya, kwa mfano katika biashara yangu ya kuoka mikate na keki. Huwa tunajaribu mambo mapya kulingana na yaliyo mapya duniani katika sekta ya kuoka, sekta ya uokaji. Tunajaribu mambo mapya kwa keki, mambo mapya kwa mikate. Ukiambatana na mambo yale ya zamani kwa mfano ndiyo, huwa mi ni mtu mbunifu sana. Napenda sana ubunifu na mambo mapya.

Katika chuba changu, ninapenda sana rangi ya kijani kibichi. Rangi ya kijani kibichi nimekipenda kwa kuwa mandhari ya nje yangu, ya mandhari ya nje ni ya kijani kibichi. Na napenda sana mandhari ya kawaida napenda sana mandhari ya ukulima mandhari ya miti. Hivyo basi ndiyo kilichofanya ni kuwe na rangi ya kijani kibichi katika chumba changu. Na kukua pia zulia ni rangia kijani kibichi hivyo vinaambatana pamoja.

Wakati umeme umekatika, huwa tunawasha mishumaa. Zamani nilikuwa nikiwasha mishumaa kabla ya kupata kazi. Wakati nilifanikiwa nikapata kazi, nikawekeza akiba. Hivi sasa stima ama umeme unapokatika. Huwa ninatumia ile wanaita solar energy, ile umeme unaotumia miale ya jua. Huwa nikona hiyo umeme unaotumia miale ya jua wakati stima unapokatika.

Ndiyo, mimi ni mkulima, mimi ni mkulima na mfugaji, mimi hua na lima kila siku ya jumamosi wakati nipo katika likizo ya kazini, na mimi nime lima skuma, nime panda skuma pamoja na kabeji, pamoja na dania, nime panda pamoja na mboga ya spinachi, na pia nimeweza kufuga wa nyama. Mimi hulima kila wakati. Ndiniweze kujikimu kichakula.

Kila asubui ninapoamka, mimi ninapenda sana kunywa kahawa. Ninapenda kunywa kahawa kwa kuwa kahawa ninapokunywa asubui, inanipa joto na kunichangamsha mwili. Huwa ninaongeza tangawizi ili kuborecha afya yangu. Ninapenda kunyua sana kahawa subuhi.

Sipendi kuvaa kofia ila huwa navalia kofia kwa sababu ya jua kali kukinga ngozi ya kichwa kutokana na miyale kali ya jua lakini sipendi kuvaa kofia sana. Kofia huwa navalia wakati labda kuna kofia zile za kazi, ambazo zimechapishwa jina ya kazi, inabidi uvalie kofia kazini, na huwa sipendi kuvaa kofia.

Mwalimu ambaye namkumbuka sana kutoka shule alikuwa ni mwalimu wangu wa historia. Uyu mwalimu wangu wa historia alikuwa ni mwalimu mzuri sana mnyenyekevu, alikuwa anaelewana sana na wanafunzi. Uyu mwalimu alikuwa ni mrefu na alikuwa ni mweusi na alikuwa anapenda kucheza raga alikuwa ndiye kocha wa raga katika shule. Alikuwa mwalimu ambaye alikuwa anatununulia soda na mkate wakati tumefuzu. Alikuwa mwalimu mzuri sana, siwezi kumsahao.

Mimi nimependelea sana kuandika kwa mkono, napenda sana kuandika kwa mkono, waka ili kutuma ujumbe wangu kwa mtu mwingine, lakini ili kuweza kuhifadhi, ili kuweza kuhifadhi unachoandika, huwa ni muhimu sana kuandika katika kompyuta, ili upate kumbukumbu ya ulichoandika.

Mimi huwa kwa kawaida kwa siku, huwa ninakunywa lita mbili ya maji. Huwa ninakunywa lita mbili za maji. Kila wakati ninapokunywa maji, ninakunywa maji kiasicha mililita mia mbili hamsini. Ninakunywa mililita mia mbili hamsini ya maji kwa muda wa siku moja na ninakunywa maji mara nane kwa siku.

Shirika langu nalipendea kwa kuwa wana tunza vizuri kwa mfano, wanatulipa mshara kwa mzuri, wanatulipa mshara kwa wakati. Tuko na sare za kufanyia kazi, tuko na viongozi bora, tuko pia na vifaa vya kisasa kazini. Ndiyo maana napenda shirika langu na siwezi taka kutoka hapa.

Ndiyo, mimi hugawanya taka zangu, kama vile, taka zinazotoka jikoni, huwa nazigawanya, nazichimbia shimo, halafu naziweka, ili ziweze kuwa mbolea kwa wakati wa mbele, kwa kuwa mimi ni mkulima. Na taka zingine ambazo si za jikoni, huwa ninaziweka kando, halafu watu ambao kuna watu wa kuokota taka ambao hukuja kuokota hiyo taka, nazijumlisha pamoja halafu wanaokota wanaenda kuzitupa, wanapozitupa.

Tabia ambayo ninapenda kwa watu, ni tabia ya utulivu. Tabia ya utulivu. Mimi napenda sana watu wakiwa watulivu. Kwa kuwa watu wakiwa watulivu, unapata wako na moyo safi, wanafikiria akili ikiwa sawa. Napenda watu watulivu, napenda tabia ya utulivu sana. Kwa kuwa pia watu wanao utulivu, wao wanajua kueka siri, hawaongei sana, hawaongei sana.

Mimi rafiki yangu wakaribu zaidi anaitua Savya Okuche na Savya Okuche nilimjua miaka mitano ilio pita wakati wa corona nilimjua kupitia kwa rafiki yangu mwengine ambaye alikuwa kituwa Eugene. Na wakati huo tulipatana katika pilka pilka za sherehe. Na kilicho nivutia kwake ni ujamani mtulivu. Hakona moyo msafi sana. Na baada ya hapo tukakuwa marafiki. Tukashiriki mambo mengi pamoja. Tukaenda masafari pamoja. Wakati wa msiba pia amesimama nami. Wakati wa msiba nimesimama naye. Amekuwa ni rafiki wakweli sana. Na ni mtu mzuri sana. Na muombea mungu waweze kumfaniki ya zaidi.

Mimi huwa napata habari kwa mambo mengi. Vifaavya teknolojia ndio mimi hupata habari sana sana. Kwa mfano mitandao ya kijamii kama vile X. X huwa unapata ujumbe kwa wakati ufaao. Na pia huwa naangalia kwenye YouTube. Na wakati mwingine ninapo kuwa mahali ambapo napata gazeti. Gazeti lilio chapishwa. Nachukua gazeti pia nasoma majarida, nikipata jarida nasoma. Lakini mara mingi huwa napata habari kutoka kwa televisheni pia. Mara mingi sana lakini ni X katika mtandao wa kijamii wa X.

Mimi kinachonichukiza, tabia kinachonichukiza na watu, ni tabia ya kutupa takataka ovyo ovyo. Kutupa takataka ovyo ovyo huwa inanikera sana. Kwa kuwa kutupa takataka ovo ovyo huwa inaharibu mazingira. Inaharibu mazingira na manthari kwa ujumla. Sipendi tabia kutupa takataka mimi. Huwa inanichukiza sana na nikipata mtu akitupa takataka huwa namwelezea umekosea hapa. Tafadhali kaa na takataka yako, mbaka utupe mbele mahali kuna mahali pa kutupa taka.

Mimi huwa na valia shati na pia huwa napenda sana kuvalia t-shati. Napenda kuvalia shati na t-shati. Lakini wakati mwingi ambapo siendi kazini huwa nimependa kuvalia t-shati. Kukuwa t-shati ukivalia unajua unasikia ni kama umetulia. Ukivalia shati huwa unajihisi ni kama unaenda kazini ama unaenda katika sherehe fulani. Lakini nimependa sana kuvalia t-shati. Sana sana nyeupe.

Naam mimi ninapenda sana kujaribu vyakula vipya. Ninapenda kujaribu vyakula vipya ili kuweza kuonja tamaduni za watu tofauti tofauti. Kwa kuwa unapata ka mimi kama mluo, sijaonja chakula labda ya wamasai, sijakula chakula ya waTurkana, sija kula chakula ya waSomali. Lakini ninapenda kujaribu vyakula vipya. Ninapo tembelea, kila mahali ninapo tembelea, kila wakati ninapo tembelea mahali sijawai kutembelea, huwa ninapenda kuonja chakula mpya, ili niweze kuelewa tamaduni zao. Ninapenda kujaribu chakula mpia kila wakati.

Mimi mazingira napenda mazingira ya kazi, pale ambapo unafanya kazi na viongozi ambao ni wazuri, viongozi kama vile meneja ambao wanaelewa watu, na pia mazingira mazuri ya kazi ni yale mazingira ambao pia wenzako wafanyikazi, wenzako mnaelewana, wanafanya kazi kwa usawa, na pia mazingira mema ya kazi ambayo napendelea ni ya pale ambapo. Unafanya kazi ambayo unalipwa mshahara mzuri na kwa wakati.

Mimi napenda sanaa, sanaa ya wale wa sanii wa wimbo, sanaa ya nyimbo, sanaa ya nyimbo za kitamaduni. Ni napenda sana sanaa ya nyimbo za kitamaduni. Kwa mfano kuna msanii anayejulikana kama Costa ojuwangi ambaye anaimba nyimbo za kitama duni kwa kiluo. Anaimba kwa kupiga ngoma na kutumia ala za muziki za kiasili ndiyo maana napenda sanaa. Napenda sanaa ya wanamuziki wa kuitumia ala za muziki wa kiasili.

Mfanya biashara ninaye mpenda zaidi ambaye ni pia ni bora, anaitwa Aliko Dangote kutoka Nigeria. Dangote ni mfanya biashara kutoka Nigeria ambaye anamiliki makampuni ya simiti, pamoja na bidhaa vya juu, kama vile sukari, kama vile chumvi, mchele, spaghetti. Na hivi majuzi, mwanabiashara huyo ameweza kufungua refinery ya mafuta kule Nigeria ambayo yamekuwa na vita vingi pamoja na wafisi, amekuwa akipigana na wafisadi katika sekta hiyo ya mafuta. Ninampenda sana kwa kuwa huyu jamaa amekuwa na ujasiri mwingi, ninajifunza ujasiri. Nimejifunza ya kuwa katika dunia unapotaka kitu, unakifuata ili uweze kukipata. Na ni jamaa ambaye hana maneno mengi na ni jamaa mzuri biashara zake ziko katika nchi kadhaa huku Afrika na ni muislamu.

Katika jengo langu, katika chumba changu cha kulala, ninapotizama nje, huwa natizama miti ambayo niliweza kupanda, miti pamoja na maua, niliyapanda ili kuwe na maandhari ya kuvutia katika jumba langu, na napendelea sana maandhari hao ya manjano kwa kuwa pia yanaongeza hewa safi. Na wakati wa usiku pia ninapotizama nje ninapoishi nikiangalia juu ninaweza kuona nyota kwa kuwa hakuna majengo marefu yanayozuia kuona nyota. Na ninapenda sana mahali chumba changu kiko na maandhari.

Mazoezi ya mwili ninafanya mara moja kwa siku, kila siku kwa siku tano ya wiki kutoka siku ya jumatatu mpaka siku ya ijumaa. Mimi hufanya mazoezi kwa dakika thelathini ya kila siku. Mimi nafanya mazoezi mara tano kwa wiki. Mara tano kwa wiki.

Ninapokuwa na familia yangu, mimi nipo na familia mbili, familia ile yangu ndogo, familia mimi, mke na mtoto wangu, halafu pia niko na familia ambayo ni wazazi, pamoja na ndugu na dada. Na nikiwa na familia yangu ndogo, wakati mwingi huwa nikiwa na familia yangu ndogo, napenda sana sana tukienda katika likizo, tukienda katika mandhari mazuri ya pwani ama kule Rusinga Island kupigwa na upepo mwanana. Lakini ninapokuwa na familia yangu ya jumla, nikiwa na wazazi, huwa nimependa sana. Tukishiriki mlo pamoja, tukipiga gumzo, kuchoma nyama, kujuliana hali, na kupiga hadithi za kumbu kumbu zetu za kizamani.

Mimi napendelea sana kusoma kwa kuwa sijabarikiwa na kipawa cha uandishi. Mimi huwa napendelea sana kusoma. Napendelea kusoma sana vitabu, vilivyo andikwa na wengine ili kuweza kupata ujuzi kutoka kwao. Kwa kuwa sijabarikiwa sana na kipawa cha kuandika, mimi hupenda kusoma.

Leo asubuhi niliamka mwendo wa saa kumi na moja asubuhi, baada ya hapo nikapiga mswaki, nikaenda nikaoga, nikavalia nguo zangu za, nikavalia nguo, kisha nikachukua gari, nikaendesha kuelekea kanisani, kwa kuwa leo ni si ya jumapili. Huwa naenda kanisa la katoliki kushiriki ili kumwomba mungu aendelee kunibariki.

Siku ya kuzaliwa, mimi huwa kawa kawaida na sherehekea kwa kuenda na familia yangu mimi pamoja na mke wangu. Tunapanga likizo na tunaenda pwani ili tuweze tukapate mandhari ya bahari na kupigwa na upepo. Hivyo ndo mimi husherekea siku ya kuzaliwa baadaye, huwa tuna kata keki na tunakunywa vileo pamoja na mke wangu na tunasema shukrani.

Mimi napendelea sana kuvalia ndevu, kukaa na ndevu, kukua nikiwa na ndevu huwa na jihisi kuwa napendeza. Nikiwa na ndevu huwa na hisi napendeza zaidi kuliko wakati ambapo nimenyoa ndevu. Hivyo mimi upendelea sana kuvaa ndevu. Hua sinyoi ndevu kabisa hua napunguza tu lakini hua sinyoi ndevu.

Mvua hua ni baraka wakati mwingi, wakati mimi kwa kuwa mimi ni mkulima. Huwa napenda sana mvua, wakati wa simu mvua, huo napendelea sana kuteka maji. Huo nateka maji ya mvua ili niweze, ili niweze pia kuteka maji ya kunywa. Jambo la pili ni kuteka maji ya kunyunyuzia ambapo mvua itakuwa imepotea. Hua ninawekeza maji katika tank ya lita futatu mvuo inaponyesha. Hili wakati kuna kiangazi hua na nyunyizia iyo maji nilio weza kuekeza. Na wakati wamvua pia ndiyo mimi hua naanza kupalilia. Hua naanza kupalilia ndiyo mvuo ikikuja mimea inamea vizuri. Wakati wamvua pia hua na furai kuwatoa ngombe wangu inje. Kukua wakinyeshewa pia wanakuwa wasafi.

Mimi jamii yangu kwa kuwa mungu ameweza kunibariki na kile kidogo. Huwa nasaidia jamii kwa kuwapea wajane na mayatima chakula. Na kuwatembelea wakati ambapo wako na misiba. Na wakati mwingine pia huwa nasaidia watoto ambao wanacheza kandanda timu huwa nawanunulia sare za kucheza pamoja na mipira.

Ndio mimi napenda sana kula popcorn ila popcorn sili kila wakati napenda sana kula popcorn wakati natizama filamu siku ya jumamosi pamoja na familia huwa nina kula popcorn pamoja na kinywaji kama vile soda ama juisi wakati tunaangalia movie. Mimi mwenyewe ndio huandaa hiyo popcorn. Kuandaa popcorn ni rahisi sana. Unawekelea tu mafuta pamoja na mahindi hayo ya popcorn kwenye sufuria kisha unangojea.

Mimi ninapenda chakule ya pilau. Chakula ya pilau. Chakula ya pilau ni chakula ya asili ya kipwani. Ni wali ambao uliopikwa na uliokaangwa na viungo pamoja na nyama ya kuku ama ng'ombe ama mbuzi. Pilau huwa ni chakula ya kiasili ya watu kutoka pwani na huwa ni tamu sana ikikulwa na kachumbari pamoja na juisi ya ukwaju.

Mimi nilizaliwa katika mji wa Nairobi na hivi sasa naishi katika mji wa kajiado. Hivo basi siishi nilipozaliwa. Mahali nilipozaliwa nilihamia miaka kumi na tano iliyopita. Nimeishi mahali hapa miaka kumi na tano. Hivo nilipozaliwa siishi huko tena.

Katika kazi yangu ninayoifanya, nina malengo marefu ya kuweza kufikia katika afisa kuu mtendaji katika kazi yangu. Kwa kuwa nilianza kama afisa mdogo, nimekuwa nikipanda cheo polepole, lakini malengo yangu makuu ambayo ninayataka kuyafikia kazini ni kukuwa afisa mkuu mtendaji. Ili niweze kuendesha kampuni hii vizuri.

Kwa kawaida, mimi huwa nanyoa nywele yangu, kipara, huwa silei nywele. Ndevu ndio nafuga ndevu, ndevu ndio, ndevu ndio niko nayo refu, huwa sinyoi ndevu, huwa napunguza tu. Lakini nywele za kichwa, huwa mimi hunyoa kipara. Huwa nanyoa kipara, huwa nanyoa naenda kinyozi, mara moja kila wiki ili kunyoa kipara, hivo silei nywele.

Mimi nina usikiza sana mziki wa rumba. Mziki wa rumba ni mziki ambayo ulianza zamani. Mziki wa rumba naupenda kwa kuwa niliuskiza kutoka kwa upendefu wa huo ngoma kutoka kwa babu yangu na baba yangu pia. Walikuwa wamependa sana rumba. Hivyo nilivokuwa nikilelewa, nikajipata nikisikiza rumba. Hivyo nikapenda kuu, pia mimi kusikiza rumba. Huwa nasikiza rumba kila siku wakati nimetoka kazi jioni nimepumzika huwa nasikiza rumba.

Mimi huwa natumia kila siku wakati ambapo nipo nyumbani ama kazini huwa ninatumia wifi kwa kuwa wifi ipo lakini ninapo kuwa inje ya ofisi ama inje ya nyumba mimi hutumia data ya simu kwa kawaida mimi hutumia data ya simu nikiwa inje na nikiwa nyumbani natumia wifi ama wifi.

Kumbukumbu ya utotoni ambayo siwezi kusahau ni hadithi moja ya ndugu yangu ambae aliaga dunia mwaka uliopita katika mwezi wa oktoba namwomba mungu alaze roho yake mahali pema. Tulipo kuwa watoto wa miaka kumi kwa sababu tunatoshana miaka. Tulikuwa katika shamba la babu yangu, shamba lake la shamba la maembe. Na ambacho siwezi kusahau tuliweza tulikuwa tukipanda miti ambayo tumekatazwa kupanda lakini tulikuwa watoto watundu sana. Kila wakati tulikuwa watoto watundo sana, kila wakati tulikuwa tunakatazwa, lakini bado tunarudi tu tukiambiwa siku moja mtakuja kuanguka. Ila siku moja, ndugu yangu alipo panda katika mti wa maembe, alipo kuwa akienda kuokota maembe lile embe, nyoka likatokea ghafla bin vuu. Ndugu yangu alianguka chini na kuvunja mkono wake. Sisi wote tulikimbia kwa kuwa tulikuwa tunagopa nyoka itaturukia. Na siwezi kusahau hiyo kumbu kumbu. Na nikikumbuka hayo huwa na nikikumbuka hilo tukio huwa nakumbuka ndugu yangu namuombea alale mahali pema peponi hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo.

Mimi ninapenda mikutano ya ana kwa ana. Kukua mikutano ya ana kwa ana, watu wanaweza kujielezea, utaweza kujionea hisia za watu, utaweza kuelewa kwa nini mtu amefanya jambo fulani, ama mtaweza kuelewana kwa wakati na kwa ustaarabu.

Kawaida kila siku mimi hufanya mazoezi asubuhi kwa dakika thelathini. Mazoezi ninayoyafanya. Ni mazoezi tu ya kukimbia. Mwendo wa saa kumi asubuhi mpaka saa kumi na nusu. hAlafu inapofika siku ya jumamosi. Huwa ninaenda katika gym iliyo katika mtaa we tu. Ili kuweza kuimarisha misuli yangu. Mimi huwa naenda gym maramoja kwa wiki. Lakini maratano kwa wiki ninafanya mazoezi ya kila siku. Na mazoezi haya mihu wanapenda kuyafanya asubuhi. Siku ya jumamosi huwa nafanya mazoezi haya jioni. Kuanzia saa kuminambili jioni mpaka saa moja usiku huwa nahisi vyema sana baada ya mazoezi. Huwa nahisi mchangamfu ingawa baada ya mazoezi ya gym huwa na uchovu sana mwilini.

Mimi napenda sana kupika, huwa napenda sana kupika vyakula vya kiasili, kama vile mboga ya kiasili. Mimi kama mluo napenda kupika samaki, huwa napenda sana kupika. Kuwa, inapofika siku ya jumamosi, mimi ndiye hupikia familia yangu, staftahi, pamoja na chakula cha mchana. Wamependa sana chakula changu, kukula chakula changu huwa na ladha bora.

Mimi niko na ndege ya kufugwa nyumbani kwa mfano niko na bata na pia niko na kuku. Na kuku ambao nimewafuga ni kuku nimewafuga kwa sababu ya nyama na pia kwa sababu ya mayai. Nimewafuga ili niweze kupata chakula na nimewafuga kuku ili niweze kupata chakula pamoja na mapato ya zaidi. Na pia nimefuga bata kwa ajili ya nyama pamoja na mayai.

Ninapo taka kustarehe. Mara nyingi, mimi hupenda sana kutembea nje kwenye mandhari ya kifahari ya kuvutia. Kwa mfano, wakati wa sherehe kwa mfano siku ya likizo, huwa ninaenda na familia yangu katika mandhari, katika hoteli vya kifahari. Tunaitisha vyakula vipya vya kigeni. Ndiyo hivo ndo mi hupenda kufanya starehe yangu.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ilikuwa ni kuzaliwa kwa mwana wangu wa kike. Kwa kuwa, nilikuwa nimetamani sana kumpata mtoto kwa miaka mingi, lakini sikuwa nimefanikiwa, kwa kuwa bado sikuwa na hela na mke mzuri. Kumuona mwana wangu ilinipa motisha kuendelea kufanya kazi. Iilibadilisha maisha yangu kwa kuwa zamani nilikuwa naishi maisha reja reja tu, maisha tu ya kustarehe hivi sasa naishi maisha ya kujipanga kwa kuwa lazima ningemlea mwana wangu tukio hilo lilibadilisha maisha yangu sana.

Simu yangu nimekaa nayo muda sai takriban mwaka moja. Simu hii huwa ninatumia kila siku kwa mambo mengi kwa kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi, kunakili kanda za video na pia kupiga picha. Na simu kwa simu yangu programu ninayotumia zaidi ni programu kama vile ya X, TikTok pamoja na YouTube kwa kufanya masomo na pia burudani. Na simu yangu ya kwanza nilinunua simu ya kwanza mwaka wa elfu mbili na saba. Simu hiyo ilikuwa zawadi kutoka kwa mama yangu. Na simu hiyo ilikuwa ya kutuma ujumbe peke yake na kupiga simu. Haikuwa na mambo mengi kama simu za kisasa. Na simu hii ya kisasa imenisaidia maishani kwa kuwa nimeweza kutumia simu hii kukuza biashara yangu na kupiga picha pia na kuuzia watu. Imeniongezea kipato changu. Na mimi utumia simu kwanzia asubui, muendo wa saa mbili asubui, mbaka muendo wa saa mbili usiku, kisha nawacha simu.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu kwa mfano kwa wazazi, nina baba na mama, nina mahusiano mema sana, hua tunaongea kwa wakati, hua nawashukuru sana kwa kunilea. Halafu pia wazee katika jamii huwa nina mahusiano mema nao kwa kuwa huwa nimependa sana kuwatembele na kutoa maarifa kutoka kwao kwa kuwa wameishi miaka mingi wanajua mengi zaidi ya mimi. Na pia nina mahusiano mema na wazee wa kanisa. Kwa kuwa wazee wa kanisa wanatuelimisha kuhusu mambo ya mungu na jinsi tunavoweza kuambatisha mambo ya mungu na dunia tunayoishi sasa.